Wakati ambao naeza fanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa saa kumi na moja asubuhi hadi saa tatu ya asubuhi. Kwa vile wakati huo, akili yangu huwa tulivu na makini hakuna kelele nyingi wala usumbufu Nafuraia kuanza siku mapema kwa kupanga kazi za siku, kusoma na kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa kama kufikiri, kuandika au kutatua matatizo asubuhi pia hunipa nguvu ya kisaikolojia nahisi nina udhibiti mzuri wa muda wangu na motisha ya kutimiza malengo Ingawa naweza kufanya kazi mchana au jioni inapobidi, ubora wa kazi yangu huwa juu zaidi asubuhi kwa sababu akili bado haijachoka na nina nguvu mpya huu ndiyo muda ambao mawazo yangu hutiririka vizuri na maamuzi yangu huwa makini zaidi.

Mfanya biashara bora zaidi ninaw mtambua ni Elon Musk Kwa vile ni mfumbizi marufu duniani ambayo amezaliwa Afrika kusini ambayo ni muanzilizi wa kampu makambuni kubwa kama vile Tesla Space X ambayo inausisha usafiri waanga na kurusha maroketi Tesla ina utengeneza magari ya umeme X ya ambao ni mutandao ya kijamii alafu neural link ina ufanya utafiti wa kunganisha kidi ya binadamu na kompyuta. Na mpenda kwa sababu ya uwezo wakewa kutubutu kufanya mambo ambayo wengi walifikiri hayawezekani. Ana maono makubwa ya kuboresha maisha binadamu kama vile kutaka kufanya tunietumie ni shati safi. Kitu cha ajabu alichofanya ni pale kampuni yake ya SpaceX ilipoweza kurudisha roketi duniani bada kurushwa angani na kuifanya itue yenyewe wima. Kabla ya hapo roketi zilikuwa zinaharibika bada matumizi moja. Lakini yeye ameweza kuzifanya zitumike tena na tena. Jambo ambado limepunguza gharama na safari za anga. Nacho jifunza kutoka kwake ni ufumilivu kujifunza kwa bidii na kuwa na maono ya mbali na jinsi anavyofanya biashara ni vile anajulikana kwa kufanya kazi kwa bidii sana wakati wmingine hadi saa mia moja kwa wiki yeye huongoza na falsafa ya first principles thinking ambayo ni kufunza tatizo hadi sehemu zake za msingi kabisa na kuanza kutafuta fumbuzi kutokana na hapo badala yake kufuata kile ambacho watu wengi hawakuweza kufanya.